Naam, ninapenda kusafiri kwa kutumia GPS Global Positioning System hii ni kwa sababu, husaidia katika biashara katika usafirishaji wa bidhaa zao. Pili, husaidia katika kuonyesha njia sahihi ili kusaidia watu kutokona na kupotea. Tatu, ni husaidia katika wakati wa dharura ili kuokoa muda.

Ninapenda kusimamia kwa sababu mimi huwa nafanya kazi kwa kutoa mfano kama vile, ninaanza kazi na kuwatolea mfano jinsi kazi hiyo inafaa kufanywa kwa watu kwa wanabiashara wenzangu. Pili, ninapenda kusimamia kwa sababu huwa mimi nina mawaidha mengi zaidi na kushirikiana na timu yangu, mi huwashirikisha na tunatoa mawaidha yanayofaa.

Mimi hufanya mazoezi mara mbili au tatu kwa siku. Hii ni kwa kuongeza afya yangu, pia kuongeza jinsi ya akili kufikiria. Tatu ni kwa kufanya hivi ili kuongeza misuli katika mwili wangu. Nne ni kwa kufanya hivi ili kujifanya kuhisi raha mwilini.

Timu ya michezo ambayo ninafwata ni timu ya rugby ya USA iitwayo USA eagles. Mchezo bora anaitwa Todd Clever ambaye huchezo namotisha nakufunga mabao ipasavyo. Timu hio hunifanya mimi kuwa namotisha na morali zaidi ya kuifanya mchezo huu na kuisapoti.

Michezo niipendayo ya olimpiki ni mpira wa miguu na kuogelea. Hii ni kwa sababu hukuza vipaji vya vijana. Pili ni hutoa ajira kwa vijana hili kuwawezesha kupata hela. Tatu ni huunganisha na kuleta taifa pamoja ili kusherehekea timu ya taifa ichezapo.

Wakati ambao mimi hufanya kazi yangu vizuri zaidi, ni wakati wa jioni, hii ni kwa sababu, baada ya kuoga, mimi huwa mchangamfu zaidi. Pili, mimi hufanya kazi, wakati wa jioni, kwa sababu pale usingizi haupo, kwa sababu nilikuwa nimelala, kutoka tangia asubuhi.

Kiongozi mzuri ana sifa hizi. Kwanza ni mwenye maono bora ya kazi yake. Pili huwa ni mwajibikaji. Tatu mwenye kujali wengine na wafanyakazi wake. Tatu nne ni mwenye mfano mwenye kutumika kama mfano bora. Tano, mwenye maono pevu.

Napendelea mwanga wakati kwa sababu mwanga mkali huwa maranyingi. Huwa unamulika sana na unamiale inao penyeza katika ngozi na kuichoma. Pili napendelea mwanga wakati kwa sababu ni mororo ambao unafanya ngozi kusikia kuhisi vizuri.

Napendelea kuvaa shati, hii ni kwa sababu shati mara nyingi hunifanya kuonekana mtanashati zaidi. Pili, shati huwa na mfuko ambapo unaweza ekelea hata simu yako au kalamu. Tatu ni shati vilevile huwa na mikono mirefu ambayo naweza kukinga na maumivu yoyote.

Napenda mkate wa maziwa. Hii ni kwasababu mkate wa maziwa huwa na maziwa ambayo huongeza proteini katika mwile wangu. Pili mkate wa maziwa huwa na ladha ya kuvutia na huwa na utamu unaopendeza.

Harufu nipendao zaidi ni harufu ya wali wa mnazi na samaki wa kupaka. Harufu hii huwa mara nyingi huni demka mate demdem. Ni inusapo mimi huhisi njaa zaidi na kuelekea mahali ambapo harufu hii hutokea.

Jambo ambalo mimi hufanya marafiki wapya ni kuwasikiliza na kujua mahali ambapo wametoka hio ni kwanza. Pili mimi huwasikiliza na kuwapatia nafasi ya kuongea kabla kuongea hio ni pili. Tatu ni kwa kushiriki na kueleza pia mahali ambapo nimetoka na jinsi nimekua.

Ninapenda kuenda madukani siku za Ijumaa kwasababu soko huwa limejaa na watu kwa vile Ijumaa ndiyo siku ya soko huku kisiwani. Pili, Ijumaa huwa ni siku ya bidhaa kuuzwa. Kwa hivi, bei huwa imepungua zaidi katika mtaa wa kisiwani.

Mboga ambazo mimi hupenda kula ni sukuma wiki. Kwa vile, kwanza, sukuma wiki huwa na ladha tamu na inayovutia. Pili, sukuma wiki huongeza vitamini katika mwili. Hii kunifanya kuwa na mtazamo chanya kwa sikuma wiki. Tatu, sikuma wiki huwa inaharufu na latha ya kugutia.

Timu niipendayo ya mpira wa miguu ni timu inayoitwa Liverpool. Timu hii huwa hunifurahisha sana kutokana na nguo vazi jezi ambazo wanazozivaa. Pili timu hii ya Liverpool wachezaji wake huwa wanajua kucheza vizuri na kufunga mabao.

Wakati wa mapumziko kazini mimi hupita pita na kutazama walio lemewa na kazi walizokuwa wakifanya na kuelezea jinsi ya kufanya kazi hizo kwa urahisi zaidi na kuwasaidia kutatua shida zao. Pili ni kujitibu kwa kupatia tumbo yangu kitu ya kula ili ni endele kufanya kazi kwa ufasaha zaidi.

Naam, mimi hupenda kusikiliza redio mara nyingi pale ambapo nipo kazini. Hii ni kwa sababu ya kujieka na kujua kinachoendelea katika wakati huu wowote pahali popote kazini, nikiwa kazini.

Mara nyingi, mimi hupenda kucheza badala ya kutazama mchezo. Hii ni kwa sababu kucheza maranyingi hunipa motisha zaidi ya kuendelea ya kucheza. Pili kucheza hujenga afya yangu na kuimarisha zaidi. Tatu, kucheza na timu huwa inaleta ile dhana ya kueshimiana na kukaribiana zaidi.

Naam. Mimi ni mtu wa kuamka mapema mara nyingi hii ni kwa sababu ya kufanya kazi ambazo ni za nyumbani kabla kuelekea kazini pili, mimi ni mtu wa kuamka mapema na kuwajulia wavyele wangu hali. Tatu, mimi ni mtu wa kuamka mapema kwa vile kusafisha mazingira yangu kabla ya kuelekea kazini.

Rafiki wangu wa karibu zaidi, huitwa Fabio. Yeye ni mwanabiashara mwenzangu. Yeye huwa tumetoka katika utotoni wetu tukiwa tunafanya kazi pamoja na tumesoma skuli moja. Rafiki huu yangu, yeye hupenda kucheza mchezo ambao mimi hupenda, mchezo wa miguu na mchezo wa rugby.

Ninapenda kuvaa nguo za aina ya kisasa. Hii ni kwa sababu nguo za aina ya kisasa zinavutia zaidi na kunifanya kuonekana mtana shati zaidi. Pili nguo za kisasa vile vile huonekana kuwa na za watu ambao wana hela.

Ninapenda mfumo wa simu ya android. Hii ni kwa sababu mfumo huu huwa unatoa simu za aina ya juu zaidi kama vile redmi techno samsung ambazo ni simu za kutamanika. Pili mfumo huu hutoa hutoa biashara zinazo kuwa ni za chini na za kutajika kwa watu.

Naam, mara nyingi, mimi hupenda kupika sana. Chakula ambacho mimi hupenda kupika sana ni wali wa mnazi na samaki wa kupaka. Chakula hiki huwa na harufu ya kuvutia zaidi. Nipikapo chakula ikiiva huwa na harufu ya kutamanika hii hunifanya kupenda kupika zaidi.

Mimi huhifadhi pesa kwa njia ya mfumo wa benki. Hii huwa ni njia ambayo ni rahisi na yenye uthabiti zaidi ambayo huweka pesa. Pili mfumo huu wa benki huwa na security ama kutumia password kuaccess pesa yako.

Zawadi nzuri ambayo nimewahi ipokea ni rununu ya aina ya Redmi. Rununu hii huwa ilikuwa siku yangu ya kuzaliwa ambapo baba yangu alininunulia rununu hii kwa hela zilizokuwa elfu nne, elfu kumi na nne naam.